Kumbukumbu gani nzuri unayo kutoka utotoni? Kila mtu ana kumbukumbu za utotoni zinazomfanya atabasamu bila sababu. Mimi pia ninayo moja ninayoipenda sana. Kumbukumbu yangu zuri zaidi kutoka utotoni ni nyakati tulipo kuwa tukicheza nje jioni na watoto wa mtaa. Hatukuwa na simu wala runinga za kisasa. Tulikuwa na mpira wa plastiki, kamba ya kuruka na mawazo mengi. Tulicheza mpaka jua linazama. Tulikimbia bila kuchoka. Tulicheka bila wasiwasi. Mara nyingi, mama au bibi alituita kurudi nyumbani kwa sauti ya mbali. Na hapo ndipo tulijua mchezo umeisha. Kumbu kumbu hizi inaniguza kwa sababu ilikuwa rahisi na ya kweli. Hakukuwa na presha. Hakukuwa na mashindano. Kulikuwa tu na furaha ya kuwa mtoto. Leo nikikumbuka natambua kuwa furaha haikuwa kwenye vitu tulivyo kuwa navyo. Bali kwenye watu tulio kuwa nao.

Unapenda kusoma vitabu vya ina gani? Kusoma vitabu ni kama kusafiri bila kuondoka mahali ulipo. Kila kitabu kina dunia yake na mimi nina aina nina zozipenda zaidi. Napenda kusoma vitabu vya marifa na haditi zenye ujumbe. Vitabu vina vionifanya kufikiria, kujiuliza maswali na kuona maisha kwa mtazamo tofauti univutia sana. Pia napena vitabu vya maendeleo binafsi. Vina nisaidia kujielewa zaidi, kupanga malengo na kujiboresha hatua kwa hatua. Hadithi za kubuni pia ni nazifurahia. Hasa zile zenye wahusika halisi na visa vina vioweza kutokea katika maisha ya kawaida. Sipendi sana hadithi, zilizombali sana na uhalisia. Nataka nijione ndani ya simulizi.

Unapiga picha mara ngapi? Kupiga picha siku hizi ni jambo la kawaida sana. Simu zipo kila mahali na kila tukio linaweza kuwa kumbukumbu. Lakini mimi ninamtazamo wangu kuhusu kupiga picha. Kwa kweli, sipigi picha kila siku napiga picha pale tu ninapohisi kuna tukio la maana au kumbukumbu nataka kuhifadhi. Inaweza kuwa safari, tukio lakifamilia au wakati fulani ninaojisikia vizuri. Sipendi kupiga picha kwa kila kitu ninachokiona. Nataka picha iwe na maana, si kujaza tu galeria. Wakati mwingine napendelea kufurahia tukio lenyewe kuliko kuliona kupitia kamera. Kuna raha ya kuhishi wakati huo bila kuwaza angle, mwanga au filter.

Unapenda mikutano ya aina gani? Mikutano ipo kila mahali. Kazini, kifamilia, hata kati ya marafiki. Lakini si mikutano yote hunipa furaha sawa. Kuna aina ninayoipenda zaidi. Napenda mikutano midogo yenye malengo wazi. Ile ambayo kila mtu anajua kwanini yupo hapo na mazungumuzo hayaendi ovyo ovyo. Mikutano ya aina hii hunipa nafasi ya kusikiliza, kuchangia mawazo na kutoka nikiwa na jambo la maana mkononi. Si ile ya kuzungumza kwa saa moja halafu hakuna kilichofanyika. Kwa kweli, mkutano mkubwa hunichosha sana. Kelele nyingi, watu wengi na maoni yanayopotea njiani. Wakati mwingine, nahisi ninge changia zaidi kama kundi lingekuwa dogo.

Kazi gani ya nyumbani unayoichukia? Kazi za nyumbani ni sehemu ya maisha. Hatuwezi kuzikwepazote. Lakini kusema kweli, kila mtu anaile kazi moja anayoichukia kabisa. Kazi ya nyumbani ni nayoichukia zaidi ni kupiga pasi nguo. Inachukua muda mwingi, inahitaji umakini na jotolake sirafiki hata kidogo. Unaweza kumaliza piga pasi shati moja, halafu jingine linaonekana bado halijatulia. Linachosha kia akili na kimwili kwa wakati mmoja. Kwanza, ukikosea kidogo, nguo inaeza kuharibika. Pili, hakuna haraka ya kuona matokeo makubwa. Baada ya muda wote huo, bado unarundo lingine.

Ndoto yako kubwa ni nini? Kila mtu ana ndoto yake kubwa. Ndoto inayompa mwelekeo na sababu ya kuendelea kusonga mbele. Hata mambo yanapokuwa magumu. Ndoto yangu kubwa ni kuiishi maisha yenye maana. Maisha ambayo kazi ninayofanya inaleta mchango chanya kwa wengine. Na si kwa ajili ya kipato tu. Ningependa kufanya kazi ninayoipenda, kuwa na uhuru wa muda, na bado kuwa na nafasi ya kujitunza na kuwajali wale walio karibu nami. Kwa nini ndoto hii? Kwa sababu, mafanikio si pesa pekee. Ni amani ya moyo. Ni kuridhika na unachofanya kila siku. Ni kuamka asubuhi bila kuhisi mzigo. Kusema ukweli, ndoto hii inaonekana rahisi, lakini kuifikia ndiyo kazi.

Unapendelea baridi au joto. Hali ya hewa ni jambo linalo hathiri hisia zetu na shuguli zetu za kila siku. Watu wanachaguo tofauti na mimi pia ninaupande wangu. Mimi napendelea baridi. Hali ya baridi inanifanya nijisikie hai na machozi ya juwa haya nichomi. Ninafurahia kuvaa koti laini, mitaa tulivu na kunywa chai au kahawa ya moto bila haraka. Baridi pia inanifanya nifanye kazi vizuri. Akili inakua safi na mtu hawezi kulala mda mrefu kama siku ni baridi kidogo. Hali ya joto pia inafaida yake kuogelea, kushiriki michezo ya inje na mavazi mepesi. Lakini kwangu, joto kali linaweza kunichosha haraka na mara nyingine hunitaka kutoka nje kabisa.

Mafanikio gani umeyapata kazini? Kila mtu ana mafanikio madogo au makubwa kazini. Yote hutuo hisia ya furaha na motisha ya kuendelea. Mimi pia nina baadhi ya mafanikio ninayo ya jivunia. Kazi yangu ya uchambuzi wa data imenisaidia kushugulikia miradi muhimu na kutoa ripoti ambazo zilileta uboreshaji katika maamuzi ya kampuni. Hii ilinipa sifa kutoka kwa wenzangu na viongozi. Pia nimefanikiwa kuendesha mradi wa uandikaji wa maudhui ya SEO kwa wateja, ambapo matokeo yalionyesha ongezeko la trafiki na ushirikiano wa wasomaji. Mafanikio haya yananifanya nijisikie thamani yangu kazini, yananipamotisha ya kuboresha zaidi ujuzi wangu na kujaribu mbinu mpya bila hofu. Kwa kifupi, mafanikio kazini si tu kuhusu malipo au sifa, bali pia ni kujua umechangia kwa maana.

Unapendelea kuwasiliana vipi na watu? Mimi binafsi napenda sana kuwasiliana na watu lakini ukweli ni kwamba si njia zote za mawasiliano hunifaa sawa. Kadri mda unavyo kwenda nimegundua nina njia nazopendelea zaidi. Kwanza kabisa napenda mawasiliano ya ana kwa ana. Kukutana uso kwa uso, kunanisaidia kumuelewa mtu vizuri zaidi. Unaona hisia, sauti na hata lugha ya mwili. Mara nyingi mambo mengi hueleweka bila hata maneno mengi. Na niseme ukweli, mawasiliano ya ana kwa ana hujenga ukaribu wa haraka. Lakini kwa kuwa maisha ya sasa ni ya haraka, si kila wakati tunaweza kukutana. Hapo ndipo ujumbe wa maandishi unapokuja. Napenda WhatsApp au SMS kwa masiliano ya haraka. Ni rahisi, ni ya moja kwa moja na unanipa mda wa kufikiria kabla ya kujibu. Hii hunisaidia kuepuka kusema kitu bila kufikiria. Kwa mazungumuzo muhimu zaidi, napendelea simu au mazungumuzo ya sauti. Kusikia sauti ya mtu huondoa tafsiri potofu ambazo mara nyingi hutokea kwenye maandishi. Kuna maneno ukisoma yanaweza kuonekana makali, lakini ukisikia sauti unaelewa ni ya halisi. Kwa upande wa kazi, mimi hupendelea barua pepe. Ni rasmi zaidi na ni rahisi kufuatilia. Pia hunisaidia kupanga mawazo yangu vizuri. Hasaa ninapohitaji kueleza jambo kwa undani au kutoa maelekezo. Kile ambacho nimejifunza ni kwamba, hakuna njia moja sahihi kwa kila mtu. Kila mtu ana mtindo wake wa kuwasiliana. Muhimu ni kujua ni njia gani inamfaa mtu anayezungumza nae. Na kubadilika pole pole inapohitajika.

Unasherehekea mafanikio ya timu vipi? Kwangu mimi, mafanikio ya timu ni kitu cha thamana sana. Kwa sababu mara nyingi, hayaji kwa juhudi za mtu mmoja, yanakuja kwa ushirikiano, uvumilivu na kuaminiana kitu cha kwanza ninachofanya ni kutambua mchango wa kila mtu Hata kama mtu hakuonekana sana mbele najua kuna kazi alifanya nyuma ya pazia. Neno moja la asante linaweza kumaanisha mengi kuliko zawadi kubwa. Pili, napendelea kusherehekea kwa pamoja. Inaweza kuwa chakula kidogo kahawa au hata kikao cha kucheka na kukumbushana tulipotoka Si lazima iwe sherehe kubwa cha muhimu ni kuwa pamoja kama timu. Pia nasherehekea kwa kuwapa moyo waendelee Mafanikio kwangu si mwisho wa safari bali ni hatua moja tu. Nawahimizo timu kuona ushindi kama motisha ya kufanya vizuri zaidi sio kupumzika kabisa wakati mwingine nasherehekea kwa simulia hadithi ya safari yetu changamoto tulizopita, makosa tuliyojifunza na jinsi tulivyoshinda Hii huifanya timu ijivunie safari, sio matokeo pekee na muhimu zaidi na hakikisha kila mtu anajisikia kutaminiwa. Timu inapojiskia hivyo, hata kusherehekea kunakua na maana zaidi.

Unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari? Kusema ukweli kusubiri kwenye mstari si jambo napenda sana, lakini pia siwezi kusema nalichukia kila wakati. Inategemea sana hali ilivyo na sababu ya kusubiri. Kuna siku nikiwa kwenye mstari hasa kwenye benki au hospitali nahisi kuchoka haraka. Unasimama hapo watu wako mbele yako wengi na unaanza kuangalia saa kila dakika. Dakika moja inaonekana kama dakika tano. Mawazo yanazidi kichwani. Mbona mstari hauendi mbele? Au mbona huduma ni ya polepole hivi? Hapo ndipo subira yangu huanza kupimwa. Lakini pia kuna nyakati kusubiri kwenye mstari kunanifundisha kitu. Kwanza kunanifundisha subira. Si kila kitu maishani hupatikana haraka. Wakati mwingine kusubiri ni sehemu ya safari. Kuna mstari mwingine ambao hausumbui sana. Kama ni mstari wa kununua chakula ninachopenda au tiketi ya tukio nililokuwa nasubiri kwa muda mrefu hapo kusubiri huwa rahisi. Unajua chenye unasubiri kinathamani. Wakati mwingine hata kuzungumza na mtu aliye karibu kunafanya muda upite haraka. Unaanza kama wageni. Mnamaliza kama marafiki wa mstari. Lakini kuna kitu kingine kinachonikasirisha sana. Ni pale mtu anapojaribu kuruka mstari. Hapo ndani yangu huchemka kidogo. Unajiuliza. Mbona sisi wengine tusubiri halafu mtu mmoja ajione wa pekee? Mstari unanifundisha pia kuhusu haki na kuheshimiana. Kila mtu ana muda wake na kila mtu anastahili kuhudumiwa kwa utaratibu. Kadri muda unavyopita nimejifunza kutumia muda wa kusubiri vizuri. Wakati mwingine nasoma ujumbe kwenye simu, wakati mwingine natazama watu, unaona aina tofauti za tabia. Kuna anayelalamika kila wakati, kuna anayejitulia kimya na kuna anayefanya mzaha kana kwamba hakuna kinachoendelea. Inanifanya nitafakari, mimi niko kundi gani.

Je, unapenda kupanda milima? Ndiyo, napenda kupanda milima. Sio kwa sababu ni rahisi, bali kwa sababu inanipa hisia ya kipekee. Kupanda milima, si tu kuhusu kufika kileleni. Ni safari nzima, hatua kwa hatua, pumzi kwa pumzi. Mara ya kwanza, nilipopanda mlima, sikujua nini cha kutarajia. Nilidhani ni kutembea tu, lakini nilikosea. Baada ya dakika chache, miguu ilianza kuuma, punzi ikawa nzito na jasho likaanza kunitoka. Hapo nikajiuliza, kwanini nilikubali? Lakini nikaendelea tu. Kitu ninachopenda kuhusu kupanda milima ni utulivu. Unapoanza kupanda kelele za mjini zinaisha polepole. Hakuna honi za magari, hakuna kelele za simu kila dakika. Unabaki na sauti ya upepo, ndege na hatua zako mwenyewe. Huo utulivu hunifanya nijisikie huru. Siwezi kusema kila wakati napenda ugumu wake. Kuna nyakati napochoka sana. Miguu inatetemeka, na unafikiria kuacha. Lakini hapo ndipo akili inaanza kufanya kazi. Unajifunza kujipa moyo. Unajiambia hatua moja zaidi tu, na hatua hiyo moja ikirudiwa inakupeleka mbali kuliko ulivyodhani. Nikifika sehemu ya juu kidogo na kuangalia chini nahisi fahari. Unaona ulipotoka na unatambua umefanya jambo kubwa. Hapo ndipo napenda kupumzika, kunywa maji na kupumua kwa kina. Mazingira huwa mazuri, miti, mawingu na hewa safi. Inanifanya nihisi kama mawazo yangu yanapangwa upya. Kileleni kabisa hisia huwa tofauti zaidi. Kuna furaha, kuna uchovu na kuna shukrani. Unajua haikuwa rahisi kufika hapo, lakini umefika. Hiyo inakufundisha somo kubwa la maisha. Mambo mengi mazuri hayatokei kwa urahisi. Inabidi ujitume, uvumilie na usikate tamaa. Pia napenda kupanda milima kwa sababu hunikumbusha kuwa si lazima kukimbia kila wakati. Wakati mwingine, kuenda polepole ni sawa. Kila mtu ana kasi yake. Kuna wanaopanda haraka, kuna wanaopanda taratibu, muhimu ni kuendelea mbele, siyo kushindana. Kwa ujumla, kupanda milima, hunifanya nijisikie hai. Hunipa changamoto ya mwili na ya akili. Hunisaidia kufikiria, kujitambua na kujifunza kuvumilia.

Sherehe yako ya kupendeza ni ipi? Nikifikiria kuhusu sherehe ni nayo ipenda zaidi. Huwa sitafuti sherehe kubwa sana au ya gharama nyingi. Kwangu mimi, sherehe ya kupendeza ni ile inayonifanya nijisikie huru, furaha na karibu na watu ni naowapenda. Sio lazima iwe na kelele nyingi au mapambo ya ajabu. Muhimu ni hisia inayokuja na sherehe yenyewe. Sherehe ni nayo ipenda zaidi ni ile ya kukutana na familia au marafiki wakaribu. Hasa sherehe ndogondogo za nyumbani. Kuna kitu chakipekee sana, kuhusu kukaa pamoja, kuzungumza, kucheka na kushiriki chakula. Hakuna presha ya kujionyesha au kufuata ratiba kali. Kila mtu huwa yeye mwenyewe. Kwa mfano, napenda sana sherehe za siku ya kuzaliwa zilizo rahisi. Keki moja, vinywajikidogo, chakula cha nyumbani na watu wachache wa maana. Mziki huwa wawastani, sio wakupasua masikio. Wakati mwingine, hata muziki hauhitajiki kwa sababu vicheko na mazungumuzo vinatosha kabisa. Kinacho nifanya nipende sherehe za aina hii ni mawasiliano ya kweli. Mnaweza kukumbushana mambo ya zamani kusimulia hadithi za kuchekesha au hata kujadili mambo ya maisha. Hakuna mtu anayekimbizana na simu kila wakati. Watu wanakuwepo kweli, kimwili na kiakili. Pia napenda sherehe zinazohusisha chakula kizuri. Ukweli usemwe, chakula uunganisha watu. Iwe ni kuchoma nyama, wali namboga, au hata vitafunwa rahisi. Mradi kila mtu anashiriki. Kuna raha fulani ya kula pamoja. Hasapale kila mtu anaposaidia kwa namna yake. Sherehe ya kupendeza kwangu pia ni ile isio na ratibangumu. Unaeza kuja mapema au kuchelewa kidogo. Hakuna mtu anaye kukasirikia. Unakaa kwa mda unayotaka. Hii unifanya nijisikie huru na kupumzika zaidi. Sherehe inakuwa sehemu ya maisha, siyo kazi nyingine ya kufanya. Wakati mwingine, sherehe yangu ya kupendeza inaeza kuwa hata si sherehe rasmi. Inaeza kuwa ni kukutana ghafla na rafiki, kunywa chai au kahawa, na kuzungumuza kwa saa moja au mbili. Hakuna mapambo, hakuna mia liko rasmi, lakini furaha ipo.

Mwandishi gani wa vitabu ninaempenda? Kama nikiulizwa ni mwandishi gani wa vitabu ninaempenda? Huwa sirahisi kuchagua mmoja tu. Sababu ni moja. Vitabu hunigusa kwa njia tofauti. Kulingana na wakati na hali ya maisha. Lakini kama ningetaja wachache, ningesema Tony Robbins na Stephen King. Na sasa, wacha nieleze kwa nini? Kwanza kabisa, kuna Tony Robbins. Niliposoma kitabu chake, Awaken the Giant Within, sikuhisi kama nasoma kitabu cha kawaida. Nilihisi kama kuna mtu amekaa mbele yangu, ananizungumza moja kwa moja na kuniambia una uwezo mkubwa kuliko unavyodhani. Kinacho nivutia kwa Tony Robbins ni jinsi anavyo kufanya ujiangazie, anakufanya ujiulize maswali magumu, lakini muhimu. Maswali kama ninaishi maisha ninayotaka kweli au ninaishi kwa mazoea tu. Wakati mwingine unasoma ukurasa mmoja halafu unafunga kitabu. Si kwa sababu umechoka, bali kwa sababu unahitaji kufikiria. Hilo ndilo jambo nililopenda zaidi. Kitabu kilinisaidia kuona kwamba mabadiliko makubwa yanaanza na maamuzi madogo. Kwa kifupi, Tony Robbins ni kama kocha wa maisha kupitia maandishi. Halafu kuna Stephen King. Huyu ni muandishi wa aina tofauti kabisa. Nilisoma Eat na hapo ndipo niligundua kuwa hofu Simmons tattoo au kitu cha kutisha. Hofu inaweza kuwa kumbukumbu, maumivu ya utotoni au jambo unalolikimbia maisha yako yote. Stephen King anakipaji cha ajabu. Anaweza kuchukua jambo la kawaida kabisa kama mji mdogo au kundi la watoto halafu akaligeuza kuwa hadithi nzito sana. Unasoma unahisi kama upo ndani ya hiyo dunia. Kilicho nivutia zaidi ni jinsi anavyo waandika wahusika. Hawako kama watu wakubuni tu, wanaogopa, wanafanya makosa, wanapenda, na wanajuta. Kwa hiyo, hata kama hadithi ni ya kutisha, bado unajikuta unawahurumia. Na kweli ni huu. Wakati mwingine nilikuwa nasoma usiku, alafu najiuliza mbona nilianza kusoma hii saa hii, lakini bado niliendelea. Huo ndio uchawi wa Stephen King. Cha kuvutia ni kwamba, Tony Robbins na Stephen King wanaandika vitu tofauti kabisa. Mmoja anaandika kuhusu maendeleo binafsi. Mwingine anaandika hadithi za kutisha. Lakini wote wana kitu kimoja kinachofanana. Wanakufanya uhisi. Tony Robbins anakufanya uamini unaweza kuwa bora zaidi. Stephen King anakufanya uangalie hofu zako usoni. Kwa hiyo kwangu, muandishi mzuri si yule anayetumia maneno magumu, bali yule anayenibadilisha namna ya kufikiri au kunifanya nione dunia kwa macho tofauti.